Habari za mtandao huwa nazisomea kwa Twitter ambayo pia inaitua X na wakati mingine huwa naisomea kwa Facebook. Twitter napenda kusoma ambari za Nichi Balibali matukio ya kisiyasa. Kwa Facebook nataka kuhusu vile mabo ya jamii yanaenderea.

Mazoezi yagu ya kila siku ni kutebea, kutebea hapa na pale kwa muda wa dakika 20 ama 30, pia kuna kukibia asubuhi na mapema, ambapo naweza kibia kilomita moja ama bili kuenda na kurudi, ama ninaweza ingia kwa uwaja kufanya zoezi za kujaribu kufanya mwiri uwe katika harijema.

Napenda mikutano sana sana ya kibiashara, ambapo tunaenda kuongea mambo ya biashara, pia napenda ile mikutano ambayo tunakutana watu wa familia tukiwa pamoja, ili kujuana, kusheherekea, na kuongeza kuongea maongezi ambayo tutaweza kuendeleza familia zetu mbele, na sana sana kujuana.

Utotoni wangu sana sana nilikuwa napenda kutazama filamu za watoto kama vile katuni pia kwenda kucheza na watoto wenzangu michezo ya mipira kama vile ya kuimba tunashidana kuimba dansi ka tofauti tofauti.

Mimi napenda kuwa pahali ambapo kuna starehe ambapo watu kuna vinywanchi na vyakula aina tofauti tofauti Pahali kuna muziki nyimbo ambazo ni za aina ya rhumba unaweza dansi na kufurahia Pia napenda kuwa pahali ambapo unaweza jipiga picha na pawe pahali pasafi na watu wa staarabu.

Mimi ni mtu ambaye anaamka mapema ili kutayarisha ratiba ya siku yenye inafuata ni naamka kabla ya saa moja naoga baada ya kutoka bafu naelekea na vaanguo zangu natafuta staftahi ama kiamshakinywa na kibugia haraka haraka alafu naelekea kazini kabla ya saa mbili.

Harufu ninayo ipenda ni ile ya maua na pia manukato manukato ambayo yananuka nukia vizuri kwa kujipulizia kabla ya kutoka ama kuenda pahali. Pia maua napenda kuinusa maua ambayo ipo kwa karibu na nyumba ama iko kichakani Napenda harufu zake kwa sababu zinanivutia sana.

Michakato ya kazi huwa naiboresha kwa kuangalia, yale mambo ambayo ni mangumu kwangu, ambayo ya naniletea shida, ninaweza enda niulize mtu, vile ninaweza ichukulia, ili niweze kuongeza mapato na mafanikio na faida kwa kazi yangu. Pia ninahakikisha, nimejeremisha kupitia jia balibali ili niwe naweza kuboresha michakato enyewe.

Kwa watu napendelea sana sana kuongea moja kwa moja ili tuweze kuongea mambo mingi na tusitumie pesa Pia mkiongea na moja kwa moja unajua mtu kama anaongea ukweli ama anadanganya Lakini kama mtu ako mbali natumia njia ya kupiga simu na kama nataka tuonane napiga simu kwa video ambazo tunawezaongea tukionana.

Maoni kutoka kwa wengine napenda kuchukua kwa kuandika pahali, pia kwa kusikiliza ili niweze kuelewa na kufahamu nini wanajaribu kusema. Ninapenda kuchukua kama siongei sana ili mtu aweze kujieleza na alete mambo yake yote ambayo anataka kuyaeleza. Pia naweza chukua kupitia kwa mtandao ama kuandika pa kuwaambia waniandikie kama ujumbe mfupi.

Chumba changu chakulala ni cha futi kumi kwa kumi na moja, kiko na kitanda na pahali pa kuchajia simu, pia kuna televisioni dogo na kuna meza na wardrobe ya kueka nguo, pia kuna suka ambazo ni nyeupe na wakati mwingine zalangi ya pink na kutazake ni zalangi nyeupe lakini sio nyeupe kabisa.

Maboma pia ambayo nigependa kuchifunza ni yale ya teknolojia mpia vile nafa kutumia kompyuta vizuri ili ni marike kazini mwangu na niwe na ujuzi ambayo unatumika sana sana siku hivi. Niweze kutumia kompyuta kujaza data yangu, kutumia mbe balu wa pepe na pia kufanya mabomegine kama vile malipo ambayo naezate geneza kupitia kompyuta.

Sana sana mimi napenda kutazama michezo, michezo ambayo iko kwa televisheni kama vile mipira, mbio, na michezo mingine kama vile ya ngumi ambapo watu wanapigana. Na furahia sana wakati ambao sinakazi mingi, napenda mpira timu ambazo nazipenda za mpira kama vile Bayern Munich na pia Real Madrid.

Wakati umeme unapo katika huwa naweza tumia simu yangu kama iko na chanji na kama haina naweza tumia tochi na tochi zikimalizika naweza kuwa nimenunua mishumaa ambayo ninawasha na kuleta muangaza kwa nyumba ambayo ninaishi bila hitilafu.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda sana ni viazi vitamu ambavyo vimechemshwa. Vikichemshwa unangojea ipoe, unaweza weka kwa mafuta ama uile vile ilivyo na unaila pamoja kwa chai ama parachichi, chai iwe na sukari, ninaipenda hiyo chakula sana.

Pesa zangu sana sana huwa na zihifadhi kwa kueka kwa simu Kunaeka kwa mpesa yangu alafu naweza ituma kwa banki Zigine naezaweka kwa banki kwa sababu najua kwa banki haziwezi porwa sana sana na watu Lakini si muzi naweza tolewa kwa hivyo ni kona akaunti kwa banki ambayo huwa naweka pesa zangu.

Mchezo ambao ninapenda kutazama sana sana ni ule wa mbio, mbio zile ndefu ambazo zinanawiri sana hapa nchini mwetu. Ninapenda wachezaji kama vile Eric Keino ambao huwa wanazikimbia hapa nchini mwetu. Ninapenda kuzitazama kwa sababu huwa wako na ukakamavu na mbio ya kiajabu na kuweza kustahimili kwa dakika mingi wakikimbia.

Ili kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine, kwanza huwa na waheshimu kwa kila kitu wanafanya, hata kama ni kukanya mtu unamkanya kwa njiaya heshima ambayo ataelewa na atajua kuwa si madharau. Pia na jaribu kuwaonyesha wote kila mtu akona uwezo na kuhakikisha mtu anatia bidii ili tuweze kufanikiwa sisi wote.

Mfanyabiashara ambaye ninampenda sana, anaitwa Bill Gates, ako kwa biashara ya kikompyuta, ako na ujuzi mwingi sana, ameingilia mambo mengi vile kama vile ya biolojia na matunda kukuza na pia katika sehemu za dawa na kuleta vaccine zingine ambazo zinatumika ili kuzuia magonjwa na ku kujaribu kusaidia dunia sana.

Nikiwa kwa nyumba kama niko na furaha sana, huwa natazama video, naweza natazama video ambayo naipenda sana, filamu ambayo nimekuwa nikitazama kwa muda mwingi, ile ya three idiots, ama naweza piga simu, nipigie rafiki yangu, ili tunaongea, na kuwa naongeza furaha, ama na muerezea mambo abayo yamenifurahisha.

Nikiwa na familia yangu huwa napenda kuongea tunafanya maongezi. Tunaongea pamoja ili kuona kama kuna shida fulani. Kama kunayo tunaitatua. Pia tunaeza tazama filamu ama tuweze kutazama vipindi balibali. Tunaeza enda kwa bustani kupanda maua na kupaa maji ama kupaliria ili tuwe na wakati mzuri pamoja.